Mchezo ninaoupenda zaidi katika olimpiki ni mbio za marathon, ninaupenda kwa sababu unahitaji uvumilivu mkubwa na nidhamu ya hali ya juu. Kila mara ninapowatazama wanariadha wakikimbia umbali mrefu nahisi msisimiko na heshima kwa juhudi zao.

Mimi hukaa macho hadi saa sita usiku, wakati huo mara nyingi, ninakuwa nikimaliza kazi ndogo ndogo kwenye kompyuta yangu au kuangalia vipindi vya televisheni. Nikiwa na majukumu mengi, nakaa hadi hiyo saa ili kuhakikisha nimekamilisha kila kitu. Ingawa wakati mwingine nahisi uchovu, najua kuwa saa sita ndio muda ninaopenda kumaliza shughuli zangu kabla ya kulala.

Changamoto ni nazo kutana na nazo kazi ni mara nyingi ni shinikizo la muda na kazi nyingi zinazo hitaji kukamilishwa haraka wakati mwingine mawasiliana kati ya wenzangu na mimi huwa changamoto hasa tusipokuwa na malengo tofauti Hata hivyo nimejifunza kupanga muda wangu vizuri na kuzungumza kwa uwazi ili kupunguza matatizo haya.

Kwa kawaida, mimi huchaji kifaa changu marambili kwa siku. Asubuhi kabla ya kuanza kazi na hakikisha simu yangu imejaa chaji na mara nyingine jioni bada kutumia interneti na kurekodi sauti. Wakati mwingine, nahitaji kuchaji zaidi ikiwa nafaa kutumia kifaa changu kwa muda mrefu bila kupumzika.

Kwa maoni yangu, kiongozi mzuri lazima awe mwaminifu na mwenye maono ya wazi. Pia anapaswa kusikiliza mawazo ya watu wake na kuwahamasisha ili kufikia malengo yao pamoja. Nidhamu na uwajibikaji ni sifa muhimu kwa sababu bila hizo timu inaweza kukosa mwelekeo.

Ndiyo, napenda kupika sana haswa vyakula vya kienyeji kama sukumawiki na ugali. Kupika hunipa nafasi ya kujieleza kwa ubunifu na pia kuna nisaidia kupumzika baada ya siku yenye shuguli nyingi. Wakati mwingine, mimi hupika pamoja na familia yangu na hiyo hunifanya nijisikie karibu nao.

Mara nyingi ninawatia moyo wenzangu kwa kuwasikiliza na kuwapa maneno ya kutia nguvu. Nikiwaona wamechoka au kukata tamaa, hua nawakumbusha mafanikio yao ya awali na jinsi walivyoweza kushinda changamoto. Pia napenda kushirikiana nao katika kazi ili wajisikie hawako peke yao.

Mimi napenda kwenda sinema maramoja kwa mwezi ni sehemu inayopumzika na kufurahia filamu mpya pamoja na familia au marafiki wangu. Wakati mwingine, kwenda sinema ilikuangalia filamu kubwa zinazuzungumziwa sana na hunipa nafasi ya kujisikia sehemu ya ulimwengu wa burudani.

Mimi napenda kuva nguo za kawaida ambazo ni rahisi na zenye kustaheresha kama jinsi na fulana. Wakati wakazini napendelea kuva nguo rasmi ili kuonekana nikiwa na umakini na heshima. Pia napenda kuva mavazi ya kitamaduni wakati washerehe kwa sababu hunikumbusha utamaduni wangu na hunifanya njisikie karibu na jamii.

Ndiyo, mimi ni mtu wa ubunifu kwa sababu napenda kutafuta njia mpya za kutatua matatizo na kuonyesha mawazo yangu. Mara nyingi, mimi hutumia ubunifu wangu katika kuandika, kutengeneza maudhui ya kidigitali na hata kupika vyakula tofauti.

Mara nyingi ninasomea habari mtandaoni kutumia tovuti kama Citizen na BBC. Pia, mimi hutumia mtandao ya kijamii kama Twitter na Instagram kupata habari za haraka. Ingawa napenda kuthibitisha taarifa kwenye vyanzo rasmi. Napendelea kusomo habari mtandaoni kwa sababu ni rahisi na haraka na hunisaidia kujua kinachoendelea duniani bila kusubiria televisheni.

Mimi hutumia simu yangu kwa muda wa takribani saa nane au tisa kila siku. Mara nyingi natumia WhatsApp na Twitter kuwasiliana na marafiki na familia na pia hutumia YouTube na TikTok kwa burudani. Simu yangu inanisaidia sana katika kazi za mtandaoni kwa mfano kutafuta habari na kurikodi majibu ya sauti.

Ndiyo, napenda mvua kwa sababu huniletea utulivu na hewa safi. Wakati mvua inaponyesha, napenda kusikiliza sauti ya matone ikigonga paa. Kwani hunifanya nijisikie nikiwa huru na mwenye amani. Pia, mvuwa ni muhimu kwa maisha ya kila siku. Ingawa wakati mwingine huleta changamoto kama foleni barabarani.

Leo, hali ya hewa ni ya jua na kuna joto kiasi, nimevaa fulana nyepesi sana kwa sababu ya hali hii na ninajiskia vizuri nikitembea nje. Ingawa kuna mawingu, machane angani, mvua haionekani kunyesha. Napenda hali ya hewa ya jua kwa sababu inanipa nguvu na motisha ya kufanya kazi zangu kwa urahisi.

Mimi hupendelea kusoma habari mtandaoni kwa sababu ni rahisi na haraka kupata taarifa mpya. Kupitia simu yangu na kompyuta na weza kufikia tovuti kama Citizen, KTN au mitandao ya kijami. Ingawa gazeti la karatasi linafaida ya kuhifadhi kumbukumbu na kusoma bila interneti mtandao hunipa habari za papo kwa hapo.

Mimi hupanga wiki yangu ya kazi kwa kuandika majukumu muhimu kwenye daftari na pia kutumia kalenda ya simu. Jumatatu mara nyingi hutumia kupanga vipaumbele vyangu na kuhakikisha kazi kubwa zinaanza mapema. Katikati ya wiki hujikita kwenye kufuatilia mendeleo na kukamilisha kazi ndogo ndogo.

Mimi napenda mikutano ya kikazi ambayo ni fupi na yenye mipangilio wazi. Hii hunisaidia kutumia muda wangu vizuri na kuhakikisha kila mtu anajua majukumu yake. Pia napenda mikutano ya ubunifu ambapo tunashirikiana mawazo mapya na kutafuta suluhisho kwa changamoto.

Ndiyo, napenda kulima bustani kwa sababu hunipa nafasi ya kupumzika na kufurahia mazingira ya asili. Napenda kupanda mboga kama nyanya na sukumawiki, ambazo pia hunisaidia kupata chakula safi nyumbani. Wakati mwingine, mimi hupanda maua ili bustani, iwe na rangi na urembo.

Mimi napenda kuwasiliana ana kwa ana kwa sababu inanipa nafasi ya kueleza hisia na kuona muitikio wa mtu moja kwa moja. Hata hivyo, kwa kazi na majukumu ya kila siku, mara nyingi mimi hutumia simu na mitandao ya kijamii kwa sababu ni haraka na ni rahisi.

Sana sana mimi hufuatilia Citizen TV kwa sababu hunipa habari za ndani ya nchi na vipindi vingi vya burudani. Pia napenda kuangalia BBC kwa taarifa ya kimataifa na michezo. Wakati mwingine, hutazama KTN kwa vipindi vya uchambuzi na vya siasa.

Kwa kawaida natumia muda wa takriban saa tisa hadi saa kumi mtandaoni kila siku. Sehemu kubwa ya muda huu hutumika kwa kazi na kujifunza kwa mfano kutafuta taarifa na kushiriki majukumu ya mtandaoni. Pia hutumia mitandao ya kijamii kuwasiliana na familia na marafiki na kupata habari mpya.

Mimi napenda kuongea kwa sababu inanipa nafasi ya kueleza mawazo yangu moja kwa moja na kwa hisia. Hata hivyo, kuandika pia ni muhimu kwangu, kwani hunisaidia kupanga mawazo na kuyahifadhi kwa muda mrefu. Kwa mfano, ninapojadili na marafiki wangu, napenda kuongea, lakini ninapofanya kazi au kujifunza napendelea kuandika ili kueka kumbukumbu.

Ndiyo, ninaifadhi vitu vya thamani kama picha za familia na nyaraka muhimu. Ingawa sio vya kifahari, kwangu vina maana kubwa kwa sababu vinahifathi kumbukumbu za maisha na historia ya familia yangu. Pia ninahifadhi baadi ya vitu vidogo kama zawadi kutoka kwa marafiki ambavyo hunikumbusha uhusiano wa karibu.

Ndiyo, mara nyingi hujaribu kugawanya taka zangu ili kurahisisha usafi. Kwa mfano, mimi huweka plastiki na karatasi kando na taka za chakula. Ingawa wakati mwingine ni changamoto kwa sababu ya ukosefu wa mifumo za urejelezaji naamini kugawanya taka ni muhimu kwa kulinda mazingira na kupunguza uchafuzi.

Chumba ninachokipenda zaidi nyumbani ni sebule. Napenda sebule kwa sababu ni mahali pa kukutana na familia na marafiki wangu na mara nyingi tunazungumza au kutazama televisheni pamoja. Pia sebule ina nafasi kubwa na mapambo mazuri ambayo hunifanya, nijisikie nikiwa huru na mwenye furaha.

La hasha, sipendi kufanya kazi nyumbani kwa sababu mara nyingi kuna vikwazo vingi, nyumbani kuna kelele au majukumu ya kifamilia ambayo hunifanya nikose umakini. Pia nahisi kukosa mawasiliano ya moja kwa moja na wenzangu kuna punguza ufanisi wa kazi.

Mara nyingi natumia wi-fi nyumbani kwa sababu ninafu na kasi yake ni nzuri kwa kazi ya kujifunza. Hata hivyo, ninapokuwa safarini au nje ya nyumba, mimi hutegemea data ya simu ili kuendelea k kuwasiliana na kupata tarifa mtandaoni.

Likizo yangu ya ndoto ningependa kuenda Zanzibar kwa sababu ya fukwe zake nzuri na utamaduni wa kipekee. Ningependa kupumzika ufukweni, nikisikiliza mawimbi na pia kutembelea mji wakale wa Stone Town kujifunza historia. Safari hii ningependa kushiriki na familia yangu ili tufurahie pamoja mandhari na chakula cha baharini.

Mimi napendelea kunywa chai kila asubuhi kabla ya kwanza kazi. Kuandaa chai yangu kwa kuongeza maziwa na sukari kidogo na mara nyingine naziweka viungo kama tangawizi ili iwe na ladha zaidi. Napenda kunywa chai sebuleni nikisoma habari au kujianda kwa siku.

La, sipendi kupiga picha kwa sababu mara nyingi nahisi huwa napoteza umakini wa Tukio lenyewe. Napendelea kufurahia mazingira na kumbukumbu kwa macho badala ya kutumia kamera. Wakati mwingine, napenda kuandika au kusimulia matukio badala ya kuyapiga picha.

Mimi napendelea kufanya mazoezi ya asubuhi kwa sababu hunipanguvu na kunifanya nihisi mchangamfu siku nzima. Mara nyingi hufanya mazoezi ya kukimbia au yoga kabla ya kuanza kazi. Mazoezi ya asubuhi hunisaidia kuanza siku kwa mtazamo chana na kuongeza umakini.

Wikedi yangu mara nyingi huanza jumamosi asubui kwa kufanya usafi wa nyumba na kununua mahitaji sokoni. Baadae, napenda kukutana na marafiki zangu kwa mkahawa au kutazama filamu. Jumapili huwa siku ya kupumzika na mara nyingi hutumia muda huu na familia yangu, tukipika pamoja na kutembelea kanisa.

Ndiyo, mimi huvaa saa kila siku kwa sababu inanisaidia kupanga muda wangu vizuri. Napendelea saa ya kidigitali kwa sababu inaonyesha muda kwa usahihi na pia ina vipengele vingine kama kengele na kupima muda. Saa pia ni sehemu ya mtindo wangu wa mavazi kwani huongeza muonekano wa kitaalamu.

Ndio, ninatumia mfumo wa usalama wa vidole kwenye simu yangu kwa sababu ni rahisi na salama. Badala ya kukumbuka nywila ndefu, ninaweza kufungua kifaa haraka kwa kutumia alama ya kidole. Pia inanipa uhakika kwamba mtu mwingine hawezi kufikia taarifa zangu kwa urahisi.

Mwezi ninaoupenda zaidi ni disemba kwa sababu ni wakati wa sikukuu na familia hukutana pamoja. Napenda hali ya hewa ya joto na furaha ya krismasi pamoja na mapumziko ya mwisho wa mwaka. Huu ni mwezi ambao hunipa nafasi ya kupumzika, kushehe kusheherehekea na kuanza mwaka mpya kwa matumaini mapya.

Mimi ni msichana kwa hivo sina ndevu lakini ninaona kuwa kunyoa au kuvaa ndevu ni swala la mtindo na upendelea wa mtu binafsi. Wengine hupenda kuonekana wakiwa wamenyoa kwa sababu huonekana wakiwa safi na wakitalamu ilhali wengine hupendelea ndevu kwa sababu huonyesha utamaduni na utu.

Ndoto yangu kubwa ni kusafiri duniani na kujifunza tamaduni mbali mbali. Napenda kujua jinsi watu wanavyoishi na kujieleza kupitia lugha na sanaa. Ili kufanikisha ndoto hii, ninajitahidi kujifunza lugha mpya na kutafuta nafasi za kazi au masomo nje ya nchi.

Ndio, napenda kuendesha baiskeli kwa sababu ni njia nzuri ya kufanya mazoezi na kupumzika. Mara nyingi, mimi huendesha baiskeli asubuhi au wikendi nikiwa na marafiki na hunisaidia kufurahia hewa safi. Pia ni jinsi rahisi ya kusafiri bila kutumia mafuta, hivyo ni rafiki kwa mazingira.

Napendelea kuamka na jua kwa sababu hunipa nguvu na kunifanya nihisi mchangamfu siku nzima. Asubui hua na utulivu na hewa safi, hivyo ni wakati mzuri wa kupanga kazi zangu na kufanya mazoezi. Hata hivyo, napendelea pia kulala mapema ili nipate usingizi wa kutosha na kuamka nikiwa na nguvu.

Mimi hupendelea kula nyumbani kwa sababu napata utulivu na chakula safi kilichoandaliwa kwa upendo. Nyumbani ninaweza kupika vyakula ninavyopenda kama wali na mboga bila gharama kubwa. Pia kula na familia hunipa furaha na nafasi ya kushirikiana.

Kinachonipa motisha kazini ni kuona matokeo ya juhudi zangu na kujua kwamba kazi yangu inaleta thamani. Pia, ninahamasishwa na kutambuliwa na wafanyikazi wenzangu na viongozi kwani hunifanya nijisikie kuthaminiwa. Malengo ya kibinafsi kama kujifunza ujuzi mpye na kupata maendeleo ya kazi hunipanguvu ya kuendelea kufanya vizuri kila siku.

Ndiyo, napenda hadithi za ajabu kwa sababu hunipeleka katika ulimwengu wa kufikirika na kunipa nafasi ya kutoroka kutoka maisha ya kawaida. Hadithi kama zile za wachawi, majitu na safari za mashujaa hunivutia sana. Pia hadithi hizi hunifundisha maadili kupitia visa vya kubuni na hunipa msukumo wa kutumia ubunifu wangu.

Mara nyingi, natizama video mitandaoni kupitia YouTube kwa sababu kuna aina nyingi za maudhui kuanzia muziki hadi mafunzo. Pia napenda kutumia TikTok na Instagram kwa video fupi za burudani na habari mpya. Wakati mwingine, mimi hutazama filamu na tamthilia kupitia Netflix.

Napenda kutembea kwenye bustani kwa sababu kuna hewa safi na mazingira ya kijani ambayo hunifanya nipumzike. Wakati mwingine, hutembea kando ya barabara za mtaa wangu ili kufurahia mandhari na kukutana na majirani. Kutembea hunisaidia kubaki na afya njema na pia hunipa nafasi ya kutafakari na kupunguza msongo wa mawazo.

Chakula cha jadi ninachopenda zaidi ni pilau kwa sababu hunikumbusha starehe na mikusanyiko ya kifamilia. Harufu ya viungo na ladha yake ya kipekee hunifanya nijisikie nyumbani. Pia napenda ugali na sukuma wiki ambacho ni chakula cha kawaida lakini chenye afya na nguvu.

Mimi hufanya mazoezi ya mwili mara tatu au nne kwa wiki, mara nyingi asubui kabla ya kuanza kazi. Napenda kukimbia na kufanya mazoezi ya kunyoosha mwili kwa sababu hunipa nguvu na kunifanya nihisi mchangamfu. Mazoezi ya mara kwa mara hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kubaki na afya njema.

Kazi ninayoithamini zaidi ni kazi ya uwalimu kwa sababu uwalimu husaidia kutengeneza msingi wa maisha ya kila mtu. Wanatoa maarifa na motisha kwa wanafunzi ili waweze kufanikisha ndoto zao. Bila walimu, taaluma nyingi zingine zisingewezekana. Kwa hivyo, nauona uwalimu ni kazi yenye heshima kubwa na mchango wakipekee kwa jamii.

Madhari nzuri niliowahi kuona ni machweyo ya jua kando ya bahari ya Mombasa. Rangi za machungwa na nyekundu zilichanganyika na mawimbi ya bahari na kunifanya nijiskie mtulivu sana. Pia nimefurahia madhari ya mlima Kenya ambapo madhari ya kijani na hewa safi hunipa hisia ya ukaribu na asili.

Ninaboresha mchakacho ya kazi kwa kupanga, ratiba na kutumia zana za kidigitali kama kalenda na orotha ya kazi. Pia hujaribu kugawanya majukumu kwa ufanisi ili kila mtu ajue jukumu lake. Ninapokundua changamoto, mimi huchunguza suluhisho rahisi na haraka ili kwepuka kupoteza muda.